Naam napenda kusikiza redio sana, kama sasa nikiwa ata nyumbani, nikienda kazini, nikifanya kazi zangu za nyumbani, utanipata nikisikiza redio. Ata wakati mwingine, nitawasha redio kama siko na kazi, yenye inanihitajika sana. Kwa manake, hio redio inanisaidia kupata mambo mapya. Ninaeza kujua inchi yetu inaendelea vipi, ninaeza kujua mazingira yetu yako na ina gani, siasa zinaendeleza vipi, ni njabu gani limejitokeza katika inchi, nitakuja kusoma mambo mengi. Kama sasa wanaletanga, vipindi tofauti tofauti. Kama redio, ureta kipindi cha kutengeneza wagonjwa kinaitwa daktari. Hiyo kipindi ya daktari, unakuja kusikiza, unakuja kuelimika kuhusu mashida furani zenye, unakuja kupitia kila siku, na unakuja na unapewa suruhisho la mashida kama sasa tuseme kuumwa na uti wa mgongo. Ukisikiza huo daktari atakusaidia kukujulisha utalalaje, utatumia dawa zipi, utafanya nini ndio huu mgongo wako usije ukaumia. Na kama unaumia atakupatia suruisho. Kama anaeza sema tumia hizi dawa kunywa maji sana, tena tumia hii na hii. Hivyo mimi uona redio ikiwa ya maana, iko na mambo mingi sana, unakuja kuyajua. Ata kama sasa hupati wakati wa kusoma gazeti, ukipatana na redio, mahari, sasa tuseme unasikiza redio, utakuja kujua mambo yenye yako kwa zile magazeti kwa sababu watakuja na kipindi pia cha kusoma gazeti kwa ufupi na kutueleza ni nini imo pale pia kwa redio unakuja kupata nyimbo za kukutumbukiza nyimbo za motivation pia nyimbo unaeza meditate akili zako zinakuja kutulia na zile mawazo zenye zilikuwa nazo kwa kichwani mwako, inakuja kupungua.

Mimi tuseme kama mimi mercy, mimi nitachukua hatua ya mazoezi, napenda kukimbia sana kwa sababu huu ukimbizi umenisaidia nikapunguza kilo nilikwa nimekujwa kupatwa na ugunjwa kama ya kipresha so imekuwa ya manufaa zaidi kwangu, kila huwa niamkapo asubui ya mapema saa kumi na moja hivi ya asubui nitaanza na kukimbia kwa dakika tuseme thelathini nikimbie kilomita kama tano ni na nirudi ama tuseme ni za, mara mingi hufanya kilomita tuseme kama kumi na nane nitaenda kilomita tisa, na nienda kilomita zingine tisa, kuenda na kurudi so kilomita kama kumi na nane katika huu ukimbizi, nimeona ukinisaidia sana kila wiki mimi huamka asubui mapema tuseme nikienda wiki kama wiki moja natakanga nikuwe nimekimbia siku kama tuseme nne tano hivi nikose siku kama mbili ama siku moja kwa huu ukimbizi nimeona ukinisaidia sana kwa haya mazoezi yamenisaidia sana sana hasa huo wakati wa asubui na mapema hakuna harufu mingi mingi unapungana nazo hewa ni safi akili zako nazo zinakuwa zimeamka mwili wako unaskianga umechangamka kwa sababu umepata ule wakati wa kuchangamsha umeanza siku yako na noti yenye iko juu a peak note mahali unakuja uki maliza hizo mimi ninapomaliza hilo zoezi naam nimechoka lakini nitapooga nitakuwa na mwili yangu ishachangamka damu yangu ishachangamka so nikona muamuko mpya naskia najihisi niko sawa na naeza kufanya kazi zangu kiutaratibu.

Nimewai safili mahali pazuri sana. Kama sasa nimewai safili huko pwani. E, huko ni mahali pazuri sana. Ukitaka kusafili, uta safili hizo pande. Unakuja kupata he wa mzuri. Upepo enye unatuliza. Maji ni mingi. Unaugea na maji ya sabuni. Unajitandika huko kwa jua. Unakuja kuchomeka na jua. Unasikia mwili wako huko hali njema Akilizako zina kuja kutulia mahali pale hakuna stressi ni wakati wako waku jiburudisha Wakati unapatana unakuja kutry resipe mpya chakula cha kisiwani huko bara Unakuja kusikia vizuri kama sasa tuseme nimetembea mombasa Nimekuja kupatana na dolphins nimeenda kuogelea na turtles so mimi hapo mahali palini sifanya ni kasikia ni pahari pazuri pahali pa kuvutia na mahali unakunja kutuliza akili zako.